Naam nashughulikia kazi za dharura kwa kutambua uharaka na athari ninashugulikia kazi zilizo dharura Pia nasitisha kazi zisizo za lazima Nagawanya kazi kwa vipande vidogo vidogo ili niweza kuifanya kwa urahisi Nawasiliana mapema na wahusika wote Pia ninaweka muda wa mwisho fupi wa kazi na kufuatilia maendeleo yangu.

Kwa kawaida na fungwa mara mbili au tatu kwa wiki Hii unisaidia kuepuka mbundikana wa nguo chafu Pia hunisaidia kwa kikisha nguo zinabaki safi na kunukia vile vile unisaidia kugawanya nguo kulingana na rangi na aina.

Na wakati wa mapumzika kazi ni mimi ufanya mambo madogo ya naonsaidia kumzika na kurudisha nguvu kwa mfano mimi utembea au kujinyoosha kidogo mimi hunyo maji chai au kahawa pia napumua kwa kina pia na soma vitu fupi au kuangalia bari muhimu mtendaoni pia na zungumza na ufanyika zoenzangu kwa dakika chache.

Naam napumuzika kwa mchanganyiko wa njia za kimwili kiakili na kijamii kwa mfano mi hutembea au kufanya mazoezi mepesi Nasikiliza mziki napumua kwa kina ili kutafakari kwa dakika chache napunguza muda wa skrini Pia nakunywa chai au kahawa ili nipate utulivu nazungumza na marafiki na familia pia nalala mapema ili kurejesha nguvu zangu.

Naam, napenda kula mboga za majani za kawaida hii ni kwa sababu ni zenye afya na ladha nzuri. Kwa mfano, napenda kula skumawiki, spinachi, kabichi, managu, terere, mchicha, rukoli, karoti, nyanya na vitungu.

Naam tabia zinazo nichukiza zaidi ni zile zinazoadhiri heshima na uaminifu kwa mfano uongo na kutokua na uaminifu kukosa heshima kwa wengine kuchelewa bila sababu kujifanya bora kuliko wengine kwa kuwa na kiburi Kulaumu wengine badala ya kuajibika na kuzungumuza vibaya au kueneza fitina.

Ndiyo, natumia mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Whatsapp na Instagram, natumia mitandao hii ilikupata habari na kujifunza, ilikuwasiliana na marafiki, kazini au na ndugu, pia natumia ilikushiriki au kufatilia maudhui yenye manufaa.